Naamu nanunua simu, nanunua vitu kutumia simu juu napiga order online kama kilimol hivo, tuseme nataka kununua vifaa vya nyumba naenda huko naangalia nachagua yenye nataka halafu naekelea hiyo order naconfirm order nailipia halafu sasa ndio inaletwa.